Nilipenda somo la hesabu, nikiwa shuleni, na pia nilipenda somo la kemia, na pia nilipenda somo la kibayolojia, nilikuwa napenda masomo kadha wakadha, nikiwa shule, hayo niliotaja, ndio nilikuwa ninapenda zaidi.

Kazi ninayofanya mimi ninafanya biashara na sifanyi masomo saa hizi ninafanya tu biashara jinsi nilivyo chagua njia hii ni kwa sababu ya kupenda biashara na kupenda jinsi ambavyo nina nafasi nyingi ya kufanya shughuli zangu nikifanya biashara pia.

Napendelea viatu vya aina tofauti, napendelea viatu vya loafer, na pia ninapendelea viatu ambavyo ni vya kuvaa, na nguo ambazo ni za kirasmi. Ninapendelea pia viatu ambavyo vinanipatia uhuru wa kutembea, viatu ambavyo havinisumbui katika mguu, viatu vilivyo na nafasi nzuri.

Inategemea na kazi nilizo nazo nikiwa na kazi nyingi ninaweza nikakaa kwa muda mrefu hadi wakati mwingine saa saba ya usiku au ninaweza nikakaa tu kama nikona uchovu sana ninaweza nikalala mapema nisije nikakaa sana lakini inategemea tu na jinsi ambavyo usiku yangu imekua.

Napenda maua sana, maua yananitengenezea anthari nzuri. Na kwa hivyo ninapenda maua yakiwa yamepandwa, maua ambayo yametengenezwa, maua yakiwa kwenye chumba, kwenye nyumba. Ninapenda maua kwa njia zote, kwa hali tofauti, ninapenda maua.

Kabla ya kulala, kitu cha kwanza na nachofanya ni kuomba kumshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu kwa sababu ya siku, jinsi ambavyo siku imekua. Ninaomba kumshukuru Mungu na ninafanya shughuli zingine ambazo labda nimekua nazo nikiwa nafasi, ninaweza nikaangalia sinema, ndiposa nikaweze kulala.

Nimesafiri mahali kwingi sana ambako ni kuzuri. Mahali pa kwanza ambapo nimesafiri ni Mombasa, Kenya ni kasikia pakiwa mahali pazuri. Pia nimesafiri katika magharibi mwa Kenya ni kasikia pia pakiwa mahali pazuri. Pananipa nafasi nzuri ya kusherehekea.

Ninachokiweka kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni heshima kwa watu wengine ambao ninafanya nao kazi. Ninakikisha ya kwamba katika mawasiliano kazini heshima ya wafanyikazi wengine inakuwa ni kipaumbele. Ili nikaweze kuzungumza na kuwasiliana nao kwa njia mwafaka.

Kinywaji ninachokipenda sana ni maziwa, kinywaji kenye nakipenda sana na ninaweza kunywa ikiwa ikiwa ni chai ambayo nimeweka maziwa. Wakati ambapo ninakikunywa, ninakikunywa asubuhi, nakikunywa mchana, nakikunywa jioni hata kabla ya kulala, ninapenda sana. Kinywaji.

Napenda kuenda madukani wakati wowote tu ambapo ninahitaji. Nikiwa nahitaji kuenda katika kununua kitu chochote au ninahitaji kufanya kutazama na kuangalia vitu ambavyo nahitaji sana sana ninapenda wakati wa majioni ili nikaweze kutembea bila haraka nikiwa nimechangamuka kwenye akili.

Juisi ya matunda ninayoyapenda ni juisi ya matunda ya maembe. Juisi ya matunda ya maembe ninaipenda sana. Nimekua ninahisi ikiwa nzuri sana katika afya yangu. Sana sana ikiwa ni maembe ambayo yamekomaa vizuri. Na imetengenezwa kwa njia mwafaka juisi ya maembe ndiyo ninaipenda zaidi.

Kazi ambayo ninaithamini zaidi maishani mwangu ni kazi ambayo ninaifanya biashara. Ninathamini sana biashara nimekuwa ninaifanya kwa muda mrefu. Na kwa hivyo ninaithamini sana kwa maana najua. Ndiyo imenipatia nafasi na imenipatia sehemu ya kujijenga na kujiendeleza katika maisha yangu. Ninapenda sana kazi ya biashara ambayo nimekuwa ninaifanya.

Ninapenda wachezaji wengi sana wa mchezo na mchezaji mmoja ambaye ninampenda wa mchezo wa mpira ni Mbappe. Nimekua ninamfuata sana pia ninapenda Ronaldo na pia nimekua ninapenda Messi. Nimekua ninapenda wachezaji hao sana kwa sababu ya uchuzi walio nao.

Napendelea kuwa mahali ambapo pana utulivu, mahali ambapo hapana kelele mingi, mahali ambapo pametulia kabisa, hapo ndipo ni napendelea kuwa spendi mahali ambapo pana kelele nyingi, mahali ambapo pana mziki ambao umetulia mziki ulio na utulivu, hapo ndipo napendelea.

Ninapoamka asubuhi, ninajiandaa, ninaoga, ninafanya mazoezi ya asubuhi na kunywa chai. Na pia ninajiandaa katika kufanya shughuli zangu za siku. Na pia ninajiandaa kufanya jinsi ya mambo mengi ambayo ninapaswa kuyafanya kwa siku.

Ushirikiano katika timu ni muhimu sana na ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuhakikisha kwamba kuna kuwa na nafasi ya kila moja kushiriki na kila moja kuzungumza. Kila mmoja anapata nafasi yake na kila mmoja anapata heshima yake.

Kazi ya nyumbani ambayo ni naichukia ni kazi ya kufua nguo na pia kazi ya kuosha vyombo. Kazi hizo siziipendi kabisa nazichukia kwa maana zinahitaji muda mrefu na pia zinahitaji umakinifu zaidi. Na kwa hivyo, kazi ya kufua nguo na kazi ya kuosha vyombo ndizo kazi ambazo nazichukia nyu.

Tabia ambayo ninaipenda kwa wengine ni tabia ambayo inafanya watu waje pamoja, tabia ambayo si ya kukosea mwingine heshima, tabia ambayo si ya kuchukiza mwingine, tabia ambayo inafanya watu waje pamoja na waweze kushirikiana kwa ukaribu.

Kwa sasa sina timu yoyote ambayo ninaipenda ya mpira wa miguu, lakini huwa ninafuatilia mpira wa miguu, ninafuatilia timu kadha wa kadha, na haswa mimi hufuatilia timu ambayo inashinda. Timu ambayo haishindi, mimi sishuguliki nayo kabisa kabisa na shugulika tu na timu ambayo inashinda.

Sipendi sana kuogelea, lakini nafurahia wakati ambapo ninapata nafasi ya kuogelea. Haswa wakati ambapo kuna juu kali, ama wakati ambapo ninatembea kwenye miji kama Mombasa, ninaweza nikaogelea. Lakini sio jambo la muhimu sana kwangu, sipendi sana kuogelea.

Ninapendelea sana mwanga wa kati, sipendi sana mwanga mkali, kwa maana mwanga wa kati unanipatia nafasi ya kuwa na utulivu. Mwanga mkali ninauona ukiwa wakuniumiza katika mwili wangu na kwa hivyo ninauangalia mwanga wakati ukiwa ndiyo muhimu sana kwangu na ndiyo ninaupenda.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati ninafanya mambo mengi jambo la kwanza, ninapanga kazi zangu kulingana na umuhimu au kulingana na yale mambo ambayo napaswa kuyapatia kipaumbele. Ili nikaweze kuyakamilisha kwanza kwa haraka na kisha nikaweze kukamilisha mambo mengine ambayo si ya kipaumbele.

Nchi moja ambayo ningependa kutembea ni nchi ya uamerikani, ningependa sana kutembea huko kwa maana nimesikia sifa zake, ningependa kuwa na utofauti, kutembea Amerika ili nikaweze kuangalia mazingara na kia na pia kuangalia kila kitu ambacho kinapendeza.

Ninatumia Wi-Fi na pia natumia data ya simu. Natumia Wi-Fi nikiwa kwenye nyumba au nikiwa ofisini. Ninatumia Wi-Fi lakini wakati ambapo ninatembea au ninasafiri kwenye gari. Ninatumia data ya simu. Wakati ambapo niko maeneo ambayo hayana Wi-Fi. Ninatumia data ya simu.

Napenda sana kujaribu teknolojia mpya, ninaitazama kila teknolojia ambayo inatokea, ikiwa ni nafasi ambayo inanisaidia kujua yanayofanyika katika ulimwengu. Na kwa hivyo kila mara teknolojia mpya inapotokea, ninapenda sana kuijaribu ili nikaweze kuambatana nayo na kuielewa zi.

Napenda mkutano ya injili, mikutano ambayo ni ya kumtukuza mungu, mikutano ambayo inanisaidia kujifunza zaidi kuhusu njia za mungu. Kwa hivyo mkutano ninayoipenda sana ni mkutano ya injili peke yake. Mikutano mingine ninahudhuria tu kwa sababu imekuja lakini napenda mikutano ya injili.

Wakati ambapo ninataka kustarehe, kitu ambacho ninakifanya ni kwenda katika maeneo ambayo yako na utulivu, maeneo yasiyo na kelele, maeneo ambayo yatanisaidia niweze kuwa na kustarehe na kutulia, na pia ninaweka muziki ambao umetulia kabisa ili nikaweze kustarehe.

Ninapenda sana kupiga picha kwa maana inanisaidia kuwa na hifadhi ambayo itanisaidia kutazama na kuelewa kujua. Safari ambayo nimeitembea, ama umbali ambao nimetoka. Kwa hivyo ninapenda sana kupiga picha mara nyingi ili nikaweze kuwa na hifadhi ya maisha ambayo nimetembea.

Wakati wa jua kali ninapenda sana kunywa kinywaji ambacho ni kibaridi na pia ninapenda kukaa katika eneo ambalo liko na utulivu na kunywa maji mengi pia ili nikaweze kujituliza katika mwili wangu na nikaweze kuwa na utulivu wakati wa jua kali.

Napenda chakula chenye mafuta, lakini sio mafuta mingi, ni mafuta tu kiasi ambayo inafanya chakula kiwe na ladha, sipendi chakula kisicho na mafuta, ninapenda kilicho na mafuta, lakini napenda kilicho na mafuta ambayo ni kiasi, mafuta ambayo si mengi, ambayo hayawezi yakani athiri kiafya.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu. Nina nafasi ya kushirikiana nao. Mwamba ambayo ninayapitia katika maisha. Nina nafasi pia kukaa na wao kupata elimu kutoka kwao. Na kwa hivyo uhusiano wangu na waze wangu ni uhusiano mzuri ambao unanisaidia kujijenga.

Mtu anaye anza kazi ningependa kumpatia ushauri kadha wa kadha, ushauri wakwanza ni kwamba aweze kutia bidi katika kazi yake ambayo anaifanya, kitu cha pili aweze kushirikiana na anaofanya nao kazi ili wakaweze kujenga pamoja, kwa umoja na kwa pamoja.

Timu ya mbali ninafanya nayo kazi kwa kuhimarisha namna ya kuzungumza na kuweka mbinu ambazo zina tusaidia tukaweze kuzungumza kwa kuelewana. Tunaweka mikutano kadha wakadha ambayo ni ya kuzungumza na kujadiliana ili tukaweze kufanya kazi kwa pamoja hata wakiwa mbali.

Njia ambayo ninaitumia kwa usafiri kila siku ni pikipiki, ninatumia pikipiki katika kuenda kazi, natumia pikipiki kuenda kanisani, natumia pikipiki kufanya shughuli za kila siku, kufanya vitu vya aina tofauti, kwa hivyo ni njia ambayo ni naitumia kwa kila siku katika usafiri.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha ni ujuzi wa teknolojia. Ningependa sana kujijenga katika teknolojia na kuimarisha teknolojia na kuijua zaidi. Ili nikaweze kujua kila ukomavu wote na kila namna teknolojia inavyoweza kutumika katika.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni mafunzo ya kukaa na wenzangu ambao tunafanya kazi kwa pamoja. Mafunzo haya yamenisaidia kujihifa, kujikimu kimaisha na pia kujua kufanya kazi na watu wa aina tofauti. Mafunzo haya yamekuwa muhimu sana na ya kimsingi.

Ninapenda sana mahali pa kimya, sipendi mahali ambapo pana kelele, mahali ambapo pana utulivu, mahali ambapo ninaweza nikakaa kwa utulivu kabisa. Kwa hivyo sipendi mahali ambapo pana kelele, ninapenda mahali ambapo pana kimya, mahali ambapo patanisaidia kutafakari.

Ninapenda shirika langu sana na kitu kimoja ambacho ninakipenda kuhusu shirika langu ni jinsi ambavyo tunaweza tukasaidiana katika kukua, jinsi ambavyo tunaweza tukazungumza, jinsi ambavyo tunaweza tukaleta mambo tofauti, tofauti pamoja na kuyazungumza.

Samaki sasa napenda kumukula sana, napenda kula samaki wa aina tofauti, napenda samaki ambaye naitwa Tilapia, napenda samaki ambaye naitwa nail patch, napenda kila aina ya samaki kumukula, kwa hivyo najua kwamba samaki ana manufaa mengi kwangu na kwa hivyo napenda kumukula.

Napenda sana kusoma maoni mtandaoni kwa maana wakati nasoma maoni mtandaoni napata kuelewa habari za hivi punde napata kuelewa jinsi ambavyo watu wanafikiria. Napenda kupata hisia tofauti tofauti za watu kuhusu maneno fulani au mambo fulani ambayo yametukia kata.